Naam, mara mimi husomea habari mtandaoni kupitia tovuti na majukwaa mbalimbali ili kupata taarifa sahihi na za kuaminika. Mara nyingine mimi hutumia tovuti za vyombo za habari kama BBC, Aljazeera na Citizen Digital. Magazeti ya mtandao ni kama Daily Nation na The Standard. Mitandao ya kijamii lakini kwa tahadhari hasa Twitter au X na Facebook nikihakiki habari kabla ya kuziamini. Programu za habari News Apps zinazo kusanya taarifa kutoka vyanzo tofauti. Napenda kulinganisha vyanzo zaidi ya kimoja ili kupata mtazamo mpana na wa kweli wa kinacho endelea duniani na nchini.

Napendelea mfumo wa Android. Android. Napenda Android kwa sababu ni rahisi kubadilisha kulingana na mahitaji ya mtumiaji. Inaruhusu kuchagua aina nyingi za simu, programu na mipangilio tafauti kulingana na bajeti na matumizi yangu. Pia Android ina uhuru mkubwa wa matumizi kama kubadilisha mwonekano wa simu, kutumia apps mbalimbali na kushirikisha faili kirahisi. Zaidi ya hayo, Android ina upatikanaji mpana wa programu na inaendana vizuri na vifaa vingine kama computer na smart devices. Hii inanifanya nijisikie huru mwenye udhibiti zaidi wa simu yangu.